Ninapo uliza kumbukumbu ambayo nakumbuka ya kutisha Kuna kumbukumbu moja ya kutisha ambayo bado iko akilini mwangu mpaka leo. Sio kwa sababu ilikuwa na vurugu au maumivu makubwa bali kwa sababu ilinifundisha maana halisi ya hofu. Ilikuwa ni siku ya kawaida kabisa siku ambayo haiku onekana kuwa tofauti na nyingine Nilikuwa nafanya shuguli zangu kama kawaida. Akili ilikuwa huru na moyo ulikuwa mtulivu. Siku jua kuwa ndani ya dakika chache hali yangu ya ndani ingebadilika gafla. Nakumbuka mazingira yalivyo kuwa kimya kupita kiasi. Wakati mwingine ukimya huo ndio unaogopesha zaidi kuliko kelele. Nilihisi kama kuna kitu akipo sawa. Lakini sikuweza kuelewa ni nini. Moyo wangu uliaza kupiga haraka bila sababu ya wazi. Nilijaribu kujituliza, nikajiambia labda ni mawazo tu lakini hisia ile haikuondoka. Kile kilicho nitisha zaidi ni hali ya kutokuwa na uhakika. Siku jua nini kinatokea, wala nini kina kingetokea. Hofu ile haiku tokana na kuona kitu cha ajabu, bali ilitokana na mawazo yangu mwenyewe. Niliaza kufikiria mambo mengi kwa wakati mmoja. Akili ilikimbia mbele kuliko uhalisi. Nipo nikagundua kuwa hofu kubwa zaidi mara nyingi utengenezwa na akili zetu. Nilihisi mwili wangu ukiwa mzito kama nguvu zimeniacha. Kupumua kulikuwa kwa shida kidogo na kila sekunde ilionekana kama dakika. Nilijaribu kutafuta msaada au angalau mtu wa kuzungumza naye. Lakini, kwa wakati ule nilihusi niko peke yangu kabisa, hali ya upweke iliongezeka, uzito wa hofu Baada ya mda, hali ile ilianza kupungua taratibu, hakuku kuwa na tofauti Hakuku kuwa na tukio kubwa lililo tokea, hakuna kilicho nidhuru moja kwa moja, lakini athari ya kile nilicho hisi ilibaki Nilikaa nikijiuliza kwa mda mrefu kwa nini niliogopa kiasi kile Jibu lilikuwa rahisi lakini nzito ni kwa sababu sikuwa na udhibiti.

Ninapo ulizwa kama nimewai kufanya yoga. Mimi sijawai kufanya yoga katika maisha yangu mpaka sasa. Ingawa nimewai kusikia watu wengi wakizungumzia, kuhusu yoga na faida zaake. Ukweli ni kwamba, bado sijawai kujaribu kuhifanya mwenyewe. Sio kwa sababu naichukia au kuiona kuwa haina maana, bali ni kwa sababu haijawai kuwa sehemu ya ratiba yangu ya kila siku. Mara nyingi nimesikia watu wakisema yoga usaidia kupumzisha akili, kuimarisha mwili na kupunguza mawazo. Ninapo sikia maelezo hayo nahisi kama ni jambo nzuri sana. Lakini bado sijaweza kufanya yoga. Sababu moja inayofanya sijawai kufanya yoga ni aina ya mazoezi ninayopenda. Mimi napenda mazoezi yenye mwendo zaidi kama kukimbia au kufanya michezo. Yoga uonekana kuwa tulivu sana. Inaitaji subira, utulivu mkubwa. Ingawa utulivu huo ni jambo nzuri. Si rahisi kwangu kukaa kimya kwa muda mrefu bila kusombea sana.

Ninafanya nini usiku kabla ya kulala? Kabla ya kulala usiku, kuna mambo maalumu ambayo mimi hufanya na mambo hayo yamekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu kila siku. Si mambo ya kubahatisha wala ya kufanya kwa mazoea tu, bali ni utaratibu unaonipa utulivu, wa mwili na amani ya moyo kabla sijafungua siku. Kila usiku ninapofika munda wa kulala. Najua kuna hatua fulani ambazo lazima nizifuate. Jambo la kwanza kabisa kabla ya kulala ni kusugua meno. Hili ni jambo la kawaida kwa watu wengi. Lakini kwangu nina maana zaidi ya usafi wa mwili. Kusugua meno hunifanya nijisikie, safi na tayari kwa kupumzika. Ni kama ishara ya kumaliza shuguli za siku. Ninapomaliza kusugua meno, akili yangu huanza kuelewa kuwa siku imefika mwisho na sasa ni muda wa kutulia. Baada ya kusugua meno nachukua bibilia yangu na kuanza kuisoma. Kusoma bibilia kabla ya kulala ni jambo ninalopenda sana kwa sababu hunisaidia kutafakari maisha yangu na matendo yangu ya siku hiyo. Maneno ninayo soma hunipa mwanga, hunipa tumaini na wakati mwingine hunikumbusha mambo niliyo paswa kufanya vizuri zaidi. Kusoma bibilia usiku, hunifanya nimalize siku nikiwa na mawazo mazuri badala ya mawazo ya wasiwasi. Wakati mwingine nasoma kifungu kifupi, wakati mwingine sura nzima kulingana na muda na hali yangu. Lakini hata nikisoma mstari michache tu, bado nahisi mabadiliko ndani yangu. Bibilia hunipa faraja na kunikumbusha kuwa siko pekee yangu katika safari ya maisha. Hilo ni jambo muhimu sana hasaa baada ya siku yenye changamoto na uchovu. Baada ya kusoma Bibilia hatua inayofuata ni kuomba. Kuomba kabla ya kulala ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kiroho. Katika maombi yangu na namshukuru mungu kwa ulinzi na baraka za siku nzima. Pia namuomba anisamehe pale nilipokosea na anipe nguvu kwa siku inayofuata. Maombi hunipa nafasi ya kuzungumza na mungu kwa uwazi na unyekevu. Wakati wa kuomba najisikia huru naweza kueleza hisia zangu zote, furaha, huzuni, hofu na matumaini. Ni wakati ambao moyo wangu unakuwa mtulivu na mzigo wa mawazo unapungua. Baada ya kuomba nahisi kama nimeachia yote mikononi mwa mungu na hilo hunifanya nipate usingizi mzuri. Utaratibu huu wa kusugua meno, kusoma biblia na kuomba, hunisaidia kuishi maisha yenye nidhamu na mwelekeo. Hunisaidia pia kumaliza siku kwa amani bila kubeba mzigo ya mawazo kitandani. Ninapolala baada ya kufanya haya usingizi wangu huwa mtamu na utulivu sana.

Jee, unapiga kura? Ndiyo, napiga kura. Kwangu kupiga kura si kwa sababu la kawai si jambo la kawaida tu. Linalo fanya wakati wa uchaguzi bali ni jukumu la hakika muhimu ambayo nina iheshimu sana. Kila ninapo fika kuhusu kupiga kura, ninaona kuwa ni njia mojawapo ya kushiriki katika matumizi yanayo athiri maisha yangu na jamii mzima. Kwa ujumla, mimi napiga kura kwa sababu nina amini sauti yangu ina thamani. Ingawa kura moja ni inaweza kuonekana ndogo. Ninajua kuwa kura yangu inaungana na kura za wengine kuleta mabadiliko. Kupiga kura hunifanya nijisikie kuwa mimi ni sehemu ya jamii. Na si mtu wa pembeni anaye lalamika bila kuchagu kuchukua hatua. Sababu nyingine inayofanya nipige kura ni kwa sababu ninafahamu kuwa si kila mtu alipata fursa hii kirahisi. Kuna watu walio pigania haki ya kupiga kura na kuna wengine walio teseka ili sautia wananchi isikike. Nikikumbuka hilo nahisi kuwa kupiga kura ni njia ya heshima juhudi na sadaka za walio tutangulia. Wakati wa uchaguzi unapofika na jitahidi kufuatilia kinacho endelea na kueleza na kuelewa uchaguzi zilizopo. Sipigi kura kwa kubahatisha bali kwa kufikiria kwa makini. Hata kama si rahisi kila wakati kuelewa mambo yote. Baado ninaona ni bora kushiriki kuliko kukaa kimya. Kupiga kura kunipa nafasi ya kuchagua kile ninacho ona kinafaa. Kile ninacho ona kinafaa. Pia napiga kura kwa sababu nina matumaini ya kesho bora. Kupitia kura ninaonyesha matarajio yangu kwa uongozi, maendeleo na mwelekeo wa jamii. Hata kama matokeo hayawi kama nilivyo tarajia, baado najua kuwa nilifanya sehemu yangu. Hilo hunipa amani ya moyo na hisia ya uwajibikaji. Kupiga kura pia hunifundisha nidhamu na subira. Wakati mwingine mchakato unaweza kuchukua muda muda kuna foleni au kusubiri matekeo kwa muda mrefu. Lakini yote hayo hunikubusha kuwa demokrasia inahitaji uvumilivu na ushiriki wa wananchi. Si jambo la haraka bali ni safari ya pamoja Pia kupiga kura napiga kwa sababu na amini katika umuhimu wa kushiriki kukaa pembeni na kutoshiriki hakubadilishi chochote Lakini kushiriki hata kwa ha hata kwa hatua ndogo kama kupiga kura kunaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa muda mrefu Hii inanifanya nijivunie kuwa mpiga kura.

Ninafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Ninapojua kuwa nina mkutano unaokuja, jambo la kwanza kabisa ninafanya ni kujiandaa mapema kifikra. Huanza kwenye mawazo yangu kwa sababu naamini maandalizi ya akili ni msingi wa maandalizi yoyote mengine. Najipa muda wa kufikiria kuhusu mkutano huo. Umuhimu wake na nafasi yangu ndani ya mkutano huo. Hii hunisaidia nisiuchukue mkutano kama jambo la kawaida bali kama jukumu lenye maana. Hatua inayofuata ni kujua vizuri lengo la mkutano. Ninajiuliza mkutano huu umeandaliwa kwa sababu gani na unatarajiwa kutoa matokeo gani. Nikielewa kusudi la mkutano inanirahisishia kujua nitajiandaa vipi na nitachangia nini bila kuelewa lengo. Mtu anaweza kukaa mkutanoni bila mwelekeo wote. Baada ya kuelewa lengo, huanza kukusanya taarifa zinazohusiana na mkutano. Kama kuna muda maalum zitakazo adiliwa, ninazosoma au zikitafakari mapema. Nikipata nyaraka, ratiba au taarifa zozote, huzipitia kwa makini. Hii hunisaidia kuelewa kinachoendelea na kufanya nijisikie tayari kushiriki kikamilifu. Pia mimi huandaa mawazo yangu binafsi, ninajiuliza nina maoni gani kuhusu mada husika, je, nina maswali au mapendekezo, hata kama siku sitapata nafasi ya kuzungumza, bado kuwa na mawazo yaliyopangwa hunisaidia kusikiliza kwa makini na kuelewa hoja za wengine. Kujiandaa mawazo hunipa ujasiri wa ndani. Sehemu nyingine muhimu ya maandalizi yangu ni kupanga muda. Ninahakikisha najua mkutano utafanyika lini na wapi. Ninategea muda wa kujiandaa kabla ya kuondoka na kuhakikisha nafika mapema. Kufika mapema hunipa nafasi ya kutulia, kuandaa vifaa vyangu na kujiweka tayari kabla mkutano hujaanza. Kujiandaa kwa mkutano pia kunasaidia maandalizi ya mwili na muonekano. Ninachagua mavazi yanayofaa kulingana na aina ya mkutano. Mavazi mazuri hunifanya nijisikia kujiamini na kunionyesha heshima kwa mkutano na kwa watu ninaokutana nao. Pia ninahakikisha niko safi na nipo tayari. Zaidi ya hayo huandaa vifaa nitakavyohitaji. Ninaweza kubeba daftari na kalamu kwa ajili ya kuandika mambo muhimu. Kuandika hunisaidia kukumbuka yaliyojadiliwa. Na pia kunionyesha umakini wangu. Ninapokuwa na akili na kila kitu nilichohitaji. Akili yangu huwa huru zaidi kufuatilia mkutano. Kabla mkutano kuanza mimi hujitayarisha pia kisaikolojia, najipa moyo na kujikumbusha kuwa mkutano ni nafasi ya kujifunza, kushirikiana na kubadilishana mawazo. Ninajiandaa kusikiliza wengine kwa heshima hata kama maoni yao yanatofautia na yangu mtazamo huu hunisaidia kuwa mtulivu na mwenye busara.

Ninapo ulizwa najihisi vipi kuhusu mawasiliano. Najisikia kuwa mawasiliano nijambo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Ninapofikiria kuhusu mawasiliano naona kuwa ndio msingi wa uhusiano wowote kati ya watu. Bila mawasiliano mazuri, ni rahisi sana watu kutoelewana. Kujenga chuki au kuhisi upweke hata wakiwa karibu na wengine. Ndiyo maana mimi binafsi ninyaachukua mawasiliano kwa uzito mkubwa. Najisikia vizuri ninapo weza kuwasiliana na uwazi. Mawasiliano hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu. Hisia zangu na msimamo wangu bila hoho. Ninapopata nafasi ya kusema kile ikilicho moyoni mwangu. Na nika sikiliza na hisi kuthaminiwa na kuheshiniwa. Hisia hiyo hunipa amani ya moyo na kujiamini. Hata hivyo na jiskia pia kuwa mawasiliano wakati mwingine yanaweza kuwa changamoto. Sio kila wakati ni rahisi kueleza kile kinacho hisi au ninacho kifikiria. Wakati mwingine maneno kukosa au ninaogopa kuwa nitaeleweka vibaya. Hali hiyo hunifanya nijisikia na wasiwasi kidogo. Hasa ninapo hitaji kuzungumza kuhusu mambo muhimu au nyeti. Najisikia kuwa kusikiliza nisehemu kubwa ya mawasiliano. Mawasiliano siyo kuzungumza tuu bali pia kusikiliza kwa makini. Ninako kusikiliza mtu mwinginei najisikia kama najifunza kitu kipya au ninaelewa maisha kutoka mtazamo tofauti. Kusikiliza hunisaidia kwa mvulivu na mwenye huruma kwa wengine. Pia najisikia kuwa mawasiliano mazuri hujenga mahusiano imara. Ninapo wasiliana vizuri na watu wanao nizunguka. Iwe ni familia marafiki au watu wakazi. Uhusiano wetu huwa na nguvu zaidi. Mawasiliano hunisaidia kutatua migogoro, kuelewana haraka na kuishi kwa amani. Bila mawasiliano, hata tatizo dogo linaweza kukuwa na kuwa kubwa. Kwa upande mwingine najisikia vibaya ninako kutana na mawasiliano mabaya. Mawasiliano yasiyo naheshima yenye hasira au yenye ye maneno makali huniumiza moyoni. Hunifanya nijisikia kama sithaminiwi au sieleweki. Hali hii hunifundisha umuhimu wa kuchagua maneno kwa busara na kuzungumza kwa upole. Najisikia pia kuwa mawasiliano hunisaidia kujitambua. Ninapo zungumza na wengine au hata ninapo jieleza. Mwenyewe, inaanza kuelewa vizuri hisia na mawazo yangu. Mawasileno hunifanya nilitafakari na kujifunza kuhusu mimi ninani na ninataka nini katika maisha.

Kuuliza niseme kuhusu shughuli zangu za wikendi, wikendi kwangu ni muda wapekee sana. Kwa sababu ni wakati ambapo ninapata nafasi ya kujipumzisha, kujitathmini na kufanya mambo ninayopenda bila shinikizo la ratiba ya kazi au masomo. Baada ya wiki ndefu iliojaa majukumu, mikutano au shughuli nyingi, wikendi hunipa nafasi ya kurudisha nguvu zakimwili na kiakili. Kwa kawaida, shughuli zangu za wikendi huanza asubuhi. Napenda kuamka mapema hata kama sina kazi ya lazima. Kwa sababu naamini kuwa kuamka mapema hunisaidia kuanza siku kwa utulivu. Mara nyingi huuanza kwa kufanya mazoezi mepesi kama kukimbia au kunyoosha mwili. Mazoezi hunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kwa siku nzima. Baada ya hapo, napata kifungua kinywa kizuri na kutumia muda kidogo kupanga mambo nitakayofanya siku hiyo. Sehemu kubwa ya wikendi yangu hujikaza kwenye kupumzika na kujitunza. Hii inaweza kuwa kwa kusikiliza muziki ninaoupenda, kutazama filamu au vipindi vya televisheni. Au kusoma vitabu. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza mawazo ya wiki iliopita na kunipa furaha ya ndani. Wakati mwingine napenda kukaa kimya nikitafakari maisha na malengo yangu. Jambo linalonisaidia kujielewa zaidi. Pia wikendi ni muda muhimu wakushirikiana na familia au marafiki. Napenda kutumia muda kuzungumza nao. Iwe ni kwa kuwatembelea au kwa kuwapigia simu. Pengine tunaweza amua tukae pamoja tukibadilishana mawazo. Mazungumzo haya hunijaza furaha na hunikumbusha umuhimu wa mahusiano katika maisha. Wakati mwingine tunapanga chakula, cha pamoja au matembezi mafupi, jambo linalofanya wikendi iwe ya kukumbukwa zaidi. Wikendi hunipa nafasi ya kufanya shughuli binafsi au vipaji. Hii inaweza kuwa kujifunza jambo jipya, kufanya mazoezi ya ujuzi, fulani, au kushughulikia mambo ninayokuwa nimeyaarisha siku ya kazi. Ninapenda kutumia muda huu kujiongeza maarifa au kuboresha uwezo wangu kwa sababu naamini kujifunza kwa kuishi darasani au kazini tu. Kuna nyakati ambazo mimi hutumia wikendi yangu kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani. Ingawa zinaweza kuonekana kama za kawaida, kazi hizi hunipa hisia ya uwajibikaji na kunifanya nijisikie nimeridhika baada ya kuzimaliza. Kusafisha kupanga vitu au kufanya marekebisho madogo hunisaidia kuanza wiki mpya nikiwa na mazingira safi na yaliopangika. Jioni za wikendi huwa na utulivu wa kipekee, napenda kutumia muda huu kutafakari wiki iliopita na kujiandaa kisaikolojia kwa wiki inayofuata. Ninaweza kuandika mipango yangu kuweka malengo mapya au kufikiria namna nitakavyo boresha utendaji wangu. Huu ni muda wa kujijenga na kujipa motisha.

Ninapoulizia ulizwa kama natumia video kwa mawasiliano, jibu yangu ni ndio, natumia video kwa mawasiliano, na kwangu hii imekuwa njia muhimu sana ya kuwasiliana katika maisha ya kila siku. Katika dunia ya leo ambayo teknolojia imekuwa kwa kasi. Mawasiliano ya video yamenipa fursa ya kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu. Hata pale ambapo hatupo sehemu moja. Ninapojiuliza kwanini ninapenda napendelea kutumia video. Jibu kubwa ni kwamba video hunipa hisia ya uhalisi na ukaribu kuliko mawasiliano ya maandishi au sauti peke. Ninatumia video kwa sababu inaniruhusu kuona na kuelewa hisia za mtu ninayezungumza naye. Kupitia video naweza kuona tabasamu, mshangao au hata wasiwasi wa mtu. Hili hunisaidia kuelewa ujumbe wake na undani zaidi mara nyingi maandishi yanaweza kueleweka vibaya. Lakini video hupunguza uwezekano wa kutoelewana kwa sababu mawasiliano yanakuwa wazi zaidi. Pia, ninatumia video kwa sababu mawasiliano kwa sababu huimarisha uhusiano. Ninapozungumza na familia, marafiki au wenzangu kupitia video nahisi kama tupo pamoja ana kwa ana. Hii ni muhimu hasa pale ninapokuwa mbali kujiografia. Video hunifanya nijisikie karibu nao na hunisaidia kudumisha mahusiano mazuri kwa umbali. Ninatumia video kwa sababu ni njia bora ya kujieleza wakati mwingine kuna mambo ambayo ni magumu kuyaeleza kwa maandishi, kupitia video naweza kutumia sauti yangu, uso wangu na hata ishara za mikono kueleza kile ninachomaanisha. Hii hunifanya nijisikie huru zaidi na kujiamini katika mawasiliano yangu Ninatumia video sana katika mazingira ya kazi au masomo mikutano ya video hunirahisishia shikiriki mawazo kuuliza maswali na kutoa maoni kwa wakati mmoja Pia hunisaidia kujifunza kwa ufanisi zaidi Kwa sababu naona anayefundisha na kuzungumza nami kwa njia hii, mawasiliano yanakuwa hai na yenye tija zaidi. Ninatumia video kwa mawasiliano kwa sababu huokoa muda wa gharama. Badala ya kusafiri au kupanga kukutana na ana kwa ana video hunipa suluhisho la haraka. Ninaweza kuwasiliana na mtu wakati wowote na kutoka mahali popote. Hili hunifanya niwe na ufanisi zaidi na kunipa muda wa kufanya mambo mengi muhimu. Hata hivyo ninapenda kusema kwamba ninapotumia video kwa mawasiliano nazingatia heshima na nidhamu. Ninahakikisha niko tayari. Mazingira yangu ni mazuri na ninamsikiliza mwenzangu kwa makini. Kwangu kutumia video sio tu kuwa kuwasha kamera bali ni kujitolea, kusikiliza na kuelewa mtu mwingine. Zaidi ya hayo ninatumia video kama njia ya kujifunza na kujishirikisha maarifa. Kupitia video ninaweza kufundisha kuonyesha mfano au kueleza jambo kwa vitendo. Hii ni rahisi zaidi kuliko kueleza kwa maneno matupu video hunifanya nijisikie kuwa mawasiliano yangu yana athari zaidi. Naam, ninatumia video kwa mawasiliano kwa sababu inanipa furaha na kuniridhika.

Ninapo ulizwa kama napenda kufanya kazi nyumbani Mimi napenda kufanya kazi nyumbani na hili si jambo la bahati mbaya bali ni chaguo linalo tokana na uzoefu wangu wanamna ninavyo jipanga kufanya kazi nyumbani kuna nipa utulivu na uhuru ambao hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi Ninapo kuwa nyumbani nahisi niko kwenye mazingira yanayo nifahamu na kunipa faraja Jambo linalo changia sana katika utendaji wangu wa kila siku Kwanza kabisa napenda kufanya kazi nyumbani kwasababu hunipa mazingira tulivu nyumbani ninaweza kupanga sehemu yangu ya kazi kulingana na mahitaji yangu Naweza kuchagua mahali penye mwanga wa kutosha kelele chache na mazingira yanayo nifanya nijisikie huru utulivu huu hunisaidia kuzingatia kazi yangu bila usumbufu mwingine unaopatikana katika ofisi au sehemu za pamoja kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuokoa wa muda Sina haja ya kusafiri umbali mbrefu kwenda kazini au kurudi nyumbani munda ambao ningeutumia barabarani na ugeuza kuwa muda wa kufanya kazi kupumzika au kujifunza jambo jipya Hii hunifanya ninjisikie kuwana udhibiti mzuri waratiba yangu ya siku Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa uhuru wa kujipangia muda Ingawa nina majukumu yanayo hitaji kukamilika kwa wakati kufanya kazi nyumbani huniruhusu kupanga muda wangu kwanjia inayo lingana na nguvu zangu Naweza kuchagua kufanya kazi ngumu zaidi wakati ninapo kuwa na nguvu nyingi na kupumzika pale ninapo hitaji Hii huongeza tija na kupunguza uchovu kufanya kazi nyumbani hunisaidia kusawazisha maisha ya kazi na maisha binafsi Nikiwa nyumbani ninaweza kushugulikia majukumu madogo ya kifamilia bila kuathiri sana kazi yangu Hii hunipa amani ya akili na kunifanya nijisikia kuwana uwiano mzuri kati ya kazi na maisha ya kawaida Hata hivyo napenda kusisitiza kwamba kufanya kazi nyumbani kunahitaji nidhamu binafsi Ninahakikisha ninajiwekea ratiba malengo ya siku na muda wakupumzika bila nidhamu kazi ya nyumbani inaweza kuwa changamoto Lakini kwa kujipanga vizuri nimejifunza kuwa ninajitahidi hata zaidi kuliko nilipokuwa nafanya kazi nje ya nyumba Pia napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa nafasi ya kuzingatia ubunifu wangu Nikiwa kwenye mazingira ninayo ya zoe mawazo hunijia kwa urahisi zaidi Naweza kufikiria kupanga na kutatua matatizo kwa uhuru mkubwa Hii hunifanya nijisikie kuridhika na kazi ninayofanya.

Ninapoulizwa nini kinachonifanya nifurahi sana. Kuna mambo mengi yanayo nifanya nifurahie sana katika maisha. Lakini furaha yangu kubwa hutokana na vitu vidogo vinavyobeba maana kubwa. Ninapojitafakari na kujiuliza nini hasa hunipa furaha ya kweli, hugundua furaha yangu haitegemei sana vitu vya gharama au matukio makubwa, bali hutokana na hali ya ndani, mahusiano na kuridhika na kile ninachofanya. Kinachonifanya nifurahie sana ni amani ya moyo Ninapokuwa na utulivu wa akili bila msongo mkubwa wa mawazo nahisi furaha ya kipekee amani hii hunijia ninapojua nimefanya juhudi zangu zote katika jambo fulani na niko sawa na nafsi yangu kujua kwamba ninaishi kulingana na maadili yangu hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye furaha mahusiano mazuri na watu wanaopenda hunipea furaha kubwa sana kukaa na familia kuzungumza na marafiki au hata kushiriki kicheko na mtu ninayemheshimu hunibadilishia hali ya moyo mawasiliano ya kweli yenye heshima na upendo hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kuelewa kwamba sipo peke yangu katika safari ya maisha Kinachonifanya nifurahie sana ni kufanikiwa katika malengo yangu, hata kama ni mafanikio madogo. Ninapoweka lengo na kulitimiza nahisi furaha na fahari, hata hatua ndogo kama kumaliza kazi kwa wakati au kujifunza jambo jipya hunip amotisha na kunifanya nijiamini zaidi. Mafanikio haya hunikumbusha kuwa juhudi hulipa. Kujifunza na kujiboresha ni chanzo kingine kikubwa cha furaha kwangu. Ninapo pata maarifa mapya au ujuzi mpya nahisi nikikuwa kama mtu. Furaha hii si ya muda mfupi bali hunijinga kwa muda mrefu. Kujua kwamba kila siku ninaweza kuwa bora kuliko jana hunipa matumaini na hamasa ya kuendelea mbele.

Ninapoulizwa niseme kuhusu likizo ya ndoto yangu Mimi ningependa kwenda maldives kwa sababu ni mahali pa uvukeni Likizo ya ndoto yangu ni ile ambayo hunipa furaha utulivu na kumbukumbu sisizo sahaulika Ninapofikiria kuhusu likizo ya ndoto mawazo yangu huanza kusafiri mbali hadi kwenye mandhari mazuri yanayonipa amani ya moyo mahali ambapo ningependa kwenda kwa likizo ya ndoto ni Maldives Hii ni kwa sababu Maldives inajulikana kwa uzuri wake wa kipekee Hasaa fukwe zake zenye mchanga mweupe na maji ya bahari yenye rangi ya kuvutia Ningependa kwenda Maldives kwa sababu ni mahali pa ufukweni na Mimi hupenda sana mazingira ya bahari Mawimbi ya maji upepo mwanana na sauti ya bahari hunipa utulivu mkubwa wa akili Nafikiria nikisimama ufukweni nitazame maji yanavyo ng'aa chini ya mwanga wa jua nikihisi upepo laini ukipuliza uso wangu. Mazingira haya hunifanya nijisikie huru na mbali na msongo wa mawazo ya maisha ya kila siku Nikiwa huko kuna mambo mengi ningependa kufanya. Ningependa kuogelea kwenye maji mengi ya bahari. Kuogelea hunipa furaha na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Ningependa kuingia majini na kuona samaki wakielekea karibu nami na kufurahia umuhimu uzuri wa dunia ya nchi ya maji. Hii ingekua uzoefu wa kipekee ambao si rahisi kuusahau. Ningependa kuonja na kufurahia chakula cha huko. Chakula ni sehemu muhimu sana ya safari yoyote. Ningependa kujaribu vyakula vya asili vya Maldives. Hasaa vyakula vya baharini kuonja ladha mpya hunisaidia kuelewa tamaduni za watu wa eneo hilo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na maisha yao ya kila siku. Mbali na kuogelea na chakula ningependa pia kuangalia na kufurahia mazingira yanayopendeza. Ningependa kutembea ufukweni asubuhi au jioni. Nikitazama jua linapochomoza au kuzama. Mandhari hizi hunipa furaha ya ndani na hunifanya nitambue uzuri wa maumbile Ningependa kupiga picha si kwa ajili ya mitandao ya kijamii tu bali kwa ajili ya kumbukumbu za maisha katika safari hii ya ndoto ningependa kusafiri na dada yangu dada yangu ni mtu wa karibu sana kwangu na kusafiri naye kungefanya likizo hii iwe ya maana zaidi Tungeweze kushirikiana furaha, kucheka pamoja na kuunda kumbukumbu ambazo tutazikumbuka kwa muda mrefu, kusafiri na mtu unayemwamini na kumpenda hufanya safari iwe salama na ya kufaiidi.

Niambie kuhusu timu ubora ya mpira wa rugby wa kimarekani. Mpira wakirugby wakimarekani unao julikana pia kama American Football ni mchezo unao hitaji mguvu mbinu ushirikano na nidamu. Unapo zungumza timu bora katika mchezo huo hakuna jibu moja lililo sahihi kwa kila mtu. Kwa sababu ubora wa timu hupimwa kwa vigenzo tofauti kama historia, mafanikio, nidhamu na mchango wake katika maendeleo wa mchezo. Hata hivyo kuna timu ambazo zinatarajwa mara kwa mara kama timu bora. Kutokana na mafanikio yao makubwa na heshima waliyo jijenga kwa muda mrefu. Timu bora ya mpira wa kiragbi wa kiamerika ni ile ambayo imeonyesha ushindi wa kudumu, umoja wa wachezaji na uongozi mzuri.

Ninapo uliza kama napenda kuangalia nyota. Mimi napenda kuangalia nyota na hili ni jambo linalo lipa furaha na utulivu wakipekee. Kuangalia nyota hunifanya ni jisikie mdogo mbele ya ukubwa wa ulimwengu. Lakini kwa wakati huo huo hunipa amani na tumaini. Kila ninapo inua macho yangu usiku na kutazama anga lililo jaa nyota, nahisi kama mawazo yangu yanapumzika na moyo wangu unakuwa mwepesi. Kwanza kabisa napenda kuangalia nyota kwasababu hunipa utulivu wa akili. Usiku unapo kuwa kimya na anga ikiwa wazi. Nyota huangaza kwa upole na kunifanya nijisikie nipo mbali na kelele za dunia. Ni muda ambao naweza kuwa peke yangu na mawazo yangu ni kitafakari maisha, malengo na safari yangu binafsi. Kuangalia nyota huni chochea kufikiria kwa kina na kutazama nyota hujiuliza maswali mengi kuhusu ulimwengu, maisha na nafsi yangu ndani yake. Mawazo haya hunisaidia kuona maisha kwa mtazamo mpana zaidi na kunikumbusha kwamba changamoto zinazo kutana nazo si kubwa kuliko ulimwengu mwenyewe. Napenda kuangalia nyota kwasababu hunipa matumaini. Nyota zinapo angaza gizani hunikumbusha kwamba hata katika nyakati za giza au ngumu, bado kuna mwanga mahali fulani hisia hii hunipa nguvi ya kuendelea mbele. Hata pale ambapo mambo yanapokuwa magumu. Kuangalia nyota hunileta karibu na maumbile. Katika dunia ya teknolojia na shughuli nyingi, nyota hunikumbusha uzuri wa asili ambao hauitaji juhudi nyingi kufurahia. Ni zawadi ya bure kutoka kwa maumbile. Inayo patikana kwa yeyote anayechukua muda wakuinua macho yake angani. Napenda kuangalia nyota kwasababu hunipa kumbukumbu nzuri. Wakati mwingine huwa nakumbuka nyakati nilizo tumia kuangalia nyota nikiwa na watu ninao wapenda. Tukizungumza au tukikaa kimya pamoja. Kumbukumbu hizi hunijaza furaha na kunifanya nijisike nipo karibu na watu hao. Hata kama hawapo nami kwa wakati huo Napenda kuangalia nyota kwasababu hunipa msukumo wa ndoto. Nyota mara nyingi huwakilisha ndoto, matumaini na malengo. Ninapo zitazama hujikumbusha kuwa ndoto zangu ni halali na zinaweza kutimia kwa juhudi na uvumilivu.

Ninapouliza zana gani za dijiti ninazotumia kila siku. Kila siku napata fursa ya kutumia vyombo mbali mbali vya dijiti. Na hiyo imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Vyanzo hivi vinanisaidia kupata habari, kujifunza mambo mapya, kuwasiliana na watu na hata burudani. Kwa kweli, vyanzo vya dijiti ni kama madirisha madogo yanayonirihusu kuona dunia nzima bila kuondoka mahali nilipo. Napenda kutumia simu ya mkononi kama chanzo kikuu cha dijiti. Simu sio tu kwa mawasiliano bali pia ni chombo cha kupata taarifa kupitia mitandao ya kijamii, tovuti na programu za habari. Kupitia simu ninaweza kufuatilia matukio ya dunia, kupata maarifa haraka na hata kushiriki mawazo yangu na wenzangu. Ni chombo cha kila siku ambacho kinachangia sana maisha yangu ya dijiti. Napenda kutumia kompyuta au laptop. Kompyuta hufanya kazi kama chombo cha kina zaidi cha kujifunza na kufanya kazi. Ninapotumia kompyuta ninaweza kutafuta habari kwa kiina kusoma makala ndefu ama naweza pia kuandika ripoti na kujifunza ujuzi mpya hii hufanya vyanzo vya dijiti kuwa venye urefu wa kina tofauti na simu ambayo mara nyingi hutumika kwa haraka.

Ulizo kipindi gani cha televisheni ninacho kipenda. Kipindi ambacho mimi na kipenda sana ni kipindi cha reggae za habari. Yaani wakati wataarifa. Sababu kuu ya kupenda kipindi hiki ni kwamba kinanipa nafasi ya kuwa na habari ya habari. Yaani unapata habari zote kama sahihi kuhusu kila kitu kinacho endelea duniani na katika jamii. Ninapokaa mbele ya televisioni wakati wataarifa nahisi kama ninafikia dunia nzima bila kuondoka mahali nilipo Kwanza kabisa napenda kipindi hiki kwa sababu ninapata habari kwa haraka katika dakika chache tu naweza kujua matukio makubwa yanayo tokea hapa nchini au hata kimataifa, Hii nisehemu muhimu sana katika kwani dunia inabadilika kwa kasi na kila mtu anapaswa kuwa na tarifa sahihi ilikufanya maamuzi bora. Habari kuhusu hali ya hewa, uchumi au matukio ya kisiasa hunisaidia kuelewa mazingira yangu vizuri. Napenda kipindi cha taarifa kwa sababu hunisaidia kujua mambo muhimu. Si tu habari zinazovutia au burudani. Bali ni habari zinazo ungeza marifa yangu na kunifanya niwe na ufahamu mpana wa kila kitu Napenda kipindi hiki kwa sababu hunifundisha na kunielekeza mara nyingi taarifa hutoa maelezo ya kina na masharti ya kuelewa hali zilizoko Hii hufanya niwe na mtazamo wa kina kuliko kununua tarifa kutoka kwa mitandao ya kijamii pekeyake ambapo mara nyingi habari si sahihi. Kuangalia kipindi cha tarifa kuna hakikisha napata ukweli na si upotoshaji. Napenda kipindi cha tarifa kwa sababu hunisaidia kuendeleza mazungumzo na wengine. Baada ya kuangalia taarifa mara kwa mara, naweza kujadali jambo fulani na familia marafiki au wenzangu. Tunashirikia na mawazo kutoka tafsiri na kuelewa mitazamo tofauti hii hufanya habari kuwa ya faida zaidi kuliko kuangalia kwa upweke hii pia hufundisha jinsi ya kuwa na hoja zenye mantiki na kuwa na maoni ya busara.

Ninaoga mara ngapi kwa siku, mimi ninaoga mara mbili kwa siku ni na hili ni jambo ambalo nimejijenga kuwa tabia ya kila siku, kuoga mara mbili siyo tu swala la usafi wa mwili, bali ni njia ya kuhisi safi, mchangamfu na tayari kwa changamoto za siku Kwa kweli kuoga mara mbili kunanisaidia kuwa na hali nzuri ya mwili na akili katika kila hatua ninayopiga Kwanza kabisa napenda kuoga asubuhi. Kuoga asubuhi kunanisaidia kuamuka vizuri na kuanza siku kwa nguvu. Maji ya moto au ya kawaida yanapogusa mwili wangu. Hunisaidia kuamuka kuondoa usingizi wa usiku na kunifanya nijisikie mchangamfu. Baada ya kuoga asubuhi najisikia tayari kukabiliana na masomo, kazi au shughuli zingine za siku, ni kama njia ya kufungua mlango wa siku mpya wa amani na furaha. Pia kuoga ni tabia nyingine ninayoipenda sana. Kuoga usiku kunanisaidia kupumzika na kutuliza mwili baada ya siku yenye shughuli nyingi. Baada ya shule au kazi, mara nyingi misuli na mawazo yamechoka. Kuoga usiku hunisaidia kuondoa uchovu na kunisaidia kuwa na usingizi mzuri. Hii hufanya usingizi wangu. Uwe mzito na wenye amani. Kuoga mara mbili kwa siku kunanisaidia kujenga nidhamu na tabia nzuri. Hii ni tabia ambayo hunisaidia kuwa mtu wa kuzingatia afya na usafi wake. Nidhamu hii si tu kufaidika kwa sasa, bali pia hufundisha umuhimu wa kujitunza mwili na akili kwa muda mrefu. Kwa hivyo, kuoga mara mbili ni sehemu ya kujijenga tabia za maisha bora. Napenda kuoga mara mbili kwa sababu huwaifanya nijisikie safi na mwenye heshima. Kujisafisha mwili ni jambo muhimu katika maisha ya kila siku. Unapohisi safi. Unajisikia huru kuzungumza na hata kushirikiana na wengine bila aibu. Hii husaidia kuwa na amani zaidi katika shughuli ninayofanya.

Ninapo ulizo chakula gani chakigeni nimewahi kujaribu. Kila mtu anapota jaribu chakula chakigeni, mara nyingi anapata uzoefu wakipeke na mimi siyo tofauti. Chakula chakigeni situ kuhusu ladha bali nisehemu ya tamaduni na maisha ya watu wa nchi nyingine. Kwa hivyo, nilipo kuona nafasi ya kujaribu chakula chakugeni nilihisi furaha na msuko msuko wakuelewa zaidi dunia. Chakula cha kigeni nilicho karibu, jaribu ni sushi kutoka japani. Nilipo kiona kwa mara ya kwanza nilishangaa jinsi kilivyo kuwa kimepangwa kwa uzuri rangi na kupendeza na uyano wa viungo. Si chakula cha kawaida kinacho, ninacho kizoea hapa lakini kilinivutia mara moja. Lada yake ilijumuisha samaki safi, mchele malu na vyungo vya peke kama soya na wasabi. Nilipo jaribu mara ya kwanza nilikiti mchanganyiko wa lada ya chumbi kidogo, harifu ya baharini na upole wa mchele. Hii ilikuwa ni uzoefu wakupeleka sana. Kwanza, chakula hiki kilinifundisha uvumilivu na kuwa mchangamfu. Kwa kuwa chakula hiki nitofauti na kile nilicho kizoea, ilimidi nijaribu kidogo kidogo. Nikaona jinsi ladha inaveo badilika kwenye kila kijumsho cha chakula.

Ninapoulizwa nafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki. Mimi kwangu kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo ambalo nimejijenga kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Dunia yetu imejaa plastiki lakini matumizi yake kupitia kiasi yanaathiri mazingira wanyama na hata maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo, nimeamua kuchukua hatua ndogo kila siku ili kusaidia kulinda mazingira na kuishi kwa njia endelevo. Kwanza kabisa napunguza kutumia mabegi ya plastiki. Badala ya ke na pendelea kutumia mabegi ya kitamba au mabegi ya nayoweza kutumika tena. Kwa kila safari ya dukani, napanda na begi langu mwenyewe. Hii ufanya nipunguze idadi ya mabegi ya plastiki ninayotumia na kunisaidia kuwa na tabia ya kuhishi kwanjia ya rafiki kwa mazingiri. Napendelea bidhaa zinazopatikana bila plastiki. Napendelea kununua maji au juisi kwenye chupa zinazoweza kutumika tena au kwenye mifuko ya karatasi badala ya plastiki. Hii ni hatua ndogo, lakini inasaidia kupunguza kiasi kikubwa cha plastiki kinachoweza kuhishi kwenye mitaro bahari au kwenye taka zinazo chakata mazingira. Napunguza bidhaa za plastiki kwa kutumia maramoja. Pengine tunasema situmihi vijiko, vilabu au vyombo vya plastiki vya kumeza chakula mara moja. Badala yake napenda kutumia vyombo vyangu vya choma au kikombe kinachoeweza kufanyiwa usafi na kutumika tena Hii hunifundisha nidhamu ya kifadi rasilimali na kuhishi kwanjia endelevu Napanga upya plastiki ambazo zimekusha kutumika Nikiwa nyumbani au shuleni napanga plastiki ili ziweze kutumika tena au kupeleka kwenye vituo vya kuchakata taka Hii ni njia mzuri ya kuhakikisha kuwa plastiki haiondo kibure kwenye mazigira na hupunguza athari za kiembaya. Kwa hivyo, hivi ni nahisi kwamba ninacho. Changia kidogo kidogo katika kulinda dunia.

Niambie kuhusu mji wako wa kuzaliwa nilipozaliwa na kukulia Nairobi mji mkuu wa Kenya. Ninaona mji huu kama sehemu yenye historia, maendeleo na vituo vingi vya kipekee. Nairobi ni mji unaojumuisha watu wengi. Magari, majengo makubwa na pia maeneo ya asili ambayo hufanya kuwa mji wa kipekee. Kila mara ninapofikiria utoto wangu nakumbuka hadithi nyingi zenye furaha na kumbukumbu mzuri za maisha ya kila siku. Nikiangalia nyuma na kumbuka hali ya utoto wangu Nairobi. Mji ulikuwa mzuri lakini pia una mwendo wa haraka. Hakukuwa na magari mengi, watu hawakukuwa wanakimbizana na shughuli zao na majengo makubwa hayakuwa hivi. Nilipokuwa mtoto nilifurahia kuona na kutembea bila wasiwasi wowote Kuna vitu vya kuvutia ambavyo nilivyopenda sana nilipokuwa mdogo majengo makubwa ambayo sikuweza kuona nikitoka nje ya mji wangu maduka ya vitu mbalimbali na hata maeneo ya starehe kama vile mbuga yalikuwa sehemu nilizopenda sana Kila mara nilipokuwa na safari ya kuenda sehemu hizo. Nilihisi furaha kubwa. Nikijifunza mambo mapya na kushirikiana na wenzangu. Mji wa Nairobi hauishi kwa majengo pekee. Bali pia ni hadithi ya watu wake, tamaduni na maisha ya kila siku. Nakumbuka mazingira ya asili ndani ya mji. Nairobi ina mbuga nyingi. Na moja ya za kipeke ni mbuga ya wanyama. Ambayo ni sehemu ya kuvutia watu kutoka sehemu mbali mbali. Nilipokuwa mdogo kuenda huko ilikuwa ni furaha kipeke. Nilipata kuona wanyama, kujifunza kuhusu asili na hata kucheza katika mazingira ya kijamii. Hii ilinifanya nijue kuwa maji huu hauishi tu kwa jiji lenye majengo. Bali pia ni sehemu ya maumbile nakumbuka matukio mazuri ya utoto wangu. Nilifurahia kucheza na wenzangu kwenye mitaa, kushiriki sherehe za kijamii na hata kutazama mazingi magari yanayo pita barabarani. Hali hizi ziliunda kumbukumbu nzuri ambazo hazitaisha. Utoto wangu Nairobi ulikuwa na mchanganiko wa kelele na mji wa furaha ya michezo na nilijifunza dhamani ya jamii na kushirikiana na wengine kutoka kwa uzoefu. Nairobi inajulikana kwa vivutio vyake vingi na hii ndiyo sababu mji huu ni marufu. Kwa mfano si tu mbuga za wanyama bali pia maduka makubwa, shule, hospitali na miundo ya kisasa inayofanya watu wengi waendelee kuishi na kutembelea. Kila kipande cha mji kina hadithi na maana na hii hufanya mji kuwa pahali pa kipekee. Si kwa wakazi tu bali pia kwa wageni.

Ninapoulizwa ninafanya marafiki wapya vipi, ni jambo ambalo linahitaji ujasiri, huruma na utulivu wa ndani. Kwangu, sio tu jambo la bahati bali ni mchakato ambao ninajaribu kutumia kila siku. Marafiki wapya hunisaidia kuzunguka na watu tofauti, kujifunza mambo mapya, na pia kushiriki furaha na changamoto za maisha. Kwanza kabisa napenda kuwa na moyo wa wazi. Ninapokutana na watu wapya, nilipoona mtu mpya napenda kumtazama, kumjali, na kuonyesha heshima. Kutoka hapo mara nyingi huwa naanza kuzungumza kwa unyenyekevu, kuuliza maswali ya kirafiki kama vile unapenda nini au unapenda kufanya nini wakati wa mapumziko. Hii hufanya mazungumzo kuwa rahisi na watu wajisikia vizuri kuwa karibu nami. Napenda kuonyesha huruma na kusikiliza. Siku zote napenda kumsikiliza rafiki mpya bila kumkatiza maneno au kubadilisha mazungumzo kwa maswala yangu peke yangu. Kusikiliza kwa makini hufanya mtu ajisikie kuthaminiwa na kueleweka. Hii hufanya marafiki wapya kuamini na kushirikiana nawe kwa urahisi napenda kutafuta mambo ya pamoja. Mara nyingi kupata uhusiano mzuri na rafiki mpya kunahitaji kugundua mambo tunayopenda yote wawili. Labda ni michezo, mziki, kusoma, au kufurahia burudani fulani. Mara tunapogundua jambo linalotufanya tushirikiane. Urafiki huanza kukua kwa haraka na kwa furaha. Napenda kuwa mkweli na wa kwanza kuonyesha utu wangu halisi kunanisaidia marafiki wapya kuona mimi nina ni wakweli. Hii hufundisha kuwa urafiki bora haujengwi kwa kudanganya au kujaribu kufanana na wengine. Watu wanapokujua kwa kweli wanajua wanaweza kutegemea na hiyo ni msingi kwa urafiki wa kudumu. Napenda kuhusika kwenye shughuli za pamoja. Ikiwa rafiki mpya anapenda michezo, michezo huweza kuwa njia ya kushirikiana. Ikiwa anapenda kujifunza kitu kipya, mimi pia kujaribu kujumuika. Kufanya jambo pamoja kunaboresha urafiki, kutoa kumbukumbu nzuri na kusaidia kuwa karibu zaidi na watu wapya. Napenda kuwa mchangamfu na mwenye tabasamu. Watu wanapopata tabasamu na hisia za furaha unapokaribiana nao. Wanajisikia vizuri na hii hufanya urafiki kuanza kuwa urahisi. Watu hupendezwa na mtu anayejisikia mchangamfu na ambaye hutoa hisia za amani na furaha.

Ninapo ulizwa ninahimiza aje ushirikiano katika timu Kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambo ambalo nalichukulia kwa uzito mkubwa Kwa sababu naamini mafanikio ya timu Yanategemea jinsi wanachama wake wanavishirikiana. Timu yenye ushirikiano mzuri huwa na mawasiliano bora heshima na mshikamano unaoeezesha kila mtu kutoa mchango wake kikamilifu. Kwa hivyo, napenda kuwa sehemu ya timu. Hujitahidi kwa njia mbali mbali kuhakikisha ushirikiano unaimarika. Ninahimiza ushirikiano wa kuwasiliana wazi na kwa heshima Napenda kutoa maoni yangu kwa njia ya upole na pia kuahimiza wengine kutuwa mawazo ya obila ofu mawasiliano ya wazi husaidia kwa ndoa kutoelewana na hujenga mazingira ambayo ila mtu anahisi salama kushiriki mawazo yake Ninahimiza ushirikiano kwa kusikiliza kwa makini Ninatambua kuwa kusikiliza ni muhimu kama kuzungumza. Ninapo msikiliza mwanatimu namfanya ajisike kuthaminiwa na kueleweka. Hii huongeza uwaminifu na hufanya watu wenye tayari kushirikia na zaidi. Ninaimiza ushirikiano kwa kuthamini mchango wa kila mtu. Kila mwanatimu ana nguvu na ujuzi wake wakipeke. Ninapo thamini juhudi na mafanikio ya wengine. Hata kwa maneno machache ya pongezi huongeza morali ya timu na kufanya wanachama wajisike kuwa sehemu muhimu ya timu. Ninahimiza ushirikiano kwa kushiriki majukumu kwa usawa ninapo hakikisha kuwa kazi zinaganywa na kwa haki kulingana na uwezo wa kila mtu huondoa mzigo huu kwa mtu mmoja na uwezo kwa mtu mmoja na kuimarisha mshikamano. Kila mtu anapokuwa na jukumuu mulake ushiriki kwa midi zaidi. Inahakikisha ushirikiano kwa kutoa msaada pale inapo itajika. Ninapo mwanamu anamu. Timu anakwama au anayitaji msanda uwa tayari kusaidia au kutuwa ushauri. Hii ujenga moyobwakusaidiana na kufanya timu iwe kama familia inayo jali kila mmoja. Ninahimiza ushirikiano kwa kutatua migogoro kwa busara. Migogoro ni sehemu ya kazi ya timu lakini jinsi inavyo shugulikiwa. Ndiyo muhimu. Ninaakikisha migogoro inajadiliwa kwa utulivu, heshima na lengo la kutafuta sulihisho silawama. Njia hii huimarisha uhusiano na kuzuia migawanyiko.

Ninapo ulizwa ninaweka neno siri salama vipi. Kweka neno siri salama ni jambo muhimu sana katika maisha ya sasa ya kidigitali. Karibu kila siku tunatumia simu, kompyuta au akaunti za mtandaoni kama baruapepe, mitandao ya kijamii na huduma mbali mbali. Kwa sababu hiyo nimejifunza kuwa usalama wa neno siri ni hatua ya kwanza ya kujilinda thidi ya wizi. Na taarifa na matatizo ya mtandaoni Kwanza kabisa naweka neno siri salama kwa kuchagua neno siri lenye nguvu Ninahakikisha neno siri langu lina mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, naba na alama maalum. Sipendi kutumia maneno rahisi kama jina langu, tarehe ya kuzaliwa au maneno ya kawaida kwa sababu ni rahisi kukisiwa Neno siri ngumu hufanya iwe vigumu kwa mtu mwingine kulijua. Pia naweka neno siri salama. Kwa kutotumia neno siri moja kwa akaunti zote Kila akaunti muhimu huwa na nenosiri lake tofauti. Hili ni kwa sababu kama akaunti moja itavamiwa basi akaunti zinginezi zibaki salama. Ni kukumbuka maneno siri mengi ni changamoto ni bora kuliko kutumia neno siri moja kila mahali Silishiriki neno siri langu na mtu mwengine yeyote hata kama ni rafiki au mtu wa karibu. Ninaamini neno siri ni jambo la binafsi. Kushiriki neno siri kunaweza kusababisha matumizi mabaya ya akauti au kupoteza taarifa muhimu Ntajifuza kuwa, kuwa makini ni njia bora ya kujilinda. Naweka Neno siri salama kwa kubadilisha Neno siri mara kwa mara. Hasa kwa akaunti yangu muhimu kama baruapepe au akaunti za mitandao ya kijami. Kubadilisha nenosiri kunapunguza hatari ya mtu kuendelea kutumia nenosiri la zamani endapo liliwahii kujulikana bila mimi kujua. Situnzi nenosiri langu waziwazi. Sielekei kuandika nenosiri kwenye karatasi au sehemu rahisi kuonekana kama kwenye simu bila ulinzi. Kama ni lazima kuhifadhi, ninahakikisha ninahifadhiwa sehemu salama ambayo haiwezi kufikiwa kirahisi na watu wengine. Naweka neno siri salama kwa kuwa mwangalifu ninapo tumia vifaa vya watu wengine. Ninapokuwa natumia simu au kompyuta ya mtu mwingine huepuka kuingia akaunti zangu binafsi au huhakikisha nimetoka kabisa baada ya kumaliza. Hatua hii hunisaidia kulinda akaunti zangu. Ndiyo ya matumizi yasiyo sahihi.

Ninapo ulizwa ninatazama video wapi mtandaoni. Mimi utafsiri na kutazama video mtandaoni kupitia majukwaa mbalimbali ya kidijitali. Na njia hii imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Video mtandaoni hunisaidia kujifunza, kujiburudisha na kuelewa mambo kwa urahisi zaidi kuliko kusoma maandishi pekee. Kwa hivyo, ninapotumia video mtandaoni ni muhimu sana kwangu Kwanza kabisa, mimi hutumia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na TikTok kwenye majukwaa haya kuna video fupifupi ambazo hunipa taarifa haraka au kuniburudisha kwa muda mfupi video hizi hunisaidia kupata habari za haraka kuona mitazamo tofauti ya watu na kufahamu mambo yanayoendelea duniani Pia baadhi ya video huwa na taafrizi au maelezo yanayonisaidia kuelewa ujumbe wake vizui Mimi hutumia majukwaa ya kielimu mtandaoni Una tofuti na programu maalum zinazotoa video za masomo mafunzo na kazi mbalimbali video hizi hunisaidia kutafsiri na kuelewa masomo kwa kina zaidi hasa pale amapo maandishi pekee hayaeleweki vizuri kuona mtu akieleza kwa vitendo hunifanya nijifunze kwa urahisi Napenda video mtandaoni kwa sababu zinaweza kutazamwa wakati wowote na mahali popote. Nikiwa nyumbani, safarini au wakati wa mapumziko naweza kufungua simu au kompyuta na kutazama video ni nazohitaji. Urahisi huu hunifanya nitumie muda wangu vizuri na kujifunza bila vikwazo.

Ninapo ambiwa nieleze hali ya hewa ya leo sehemu nilio kuwa. Leo hali ya hewa imekuwa ya kubadilika badilika. Tangu asubuhi hadi jioni. Nilipo amka asubuhi kulikuwa na baridi kidogo. Hali ilio fanya mazingira ya we tulivu na yenye hewa safi. Baridi ile ilifanya asubuhi iwe ya utulivu na iliitaji mtu kuvaa nguo za kujisitiri kidogo. Ilipofika saambili asubuhi, hali ya hewa ilibadilika kabla na jua ilikuwa inawaka kali sana, joto liliongezeka na hali ikawa ya kuchosha kidogo. Asaa kwa watu walio kuwa wakifanya shuguli nje, jua lile lilifanya mchana uonekane mkali na mwenye mwanga mingi. Kisha saa nane mchana hali ya hewa ilianza kubadilika tena kulikuwa na mchanganyiko saa zingine unapata baridi tena jua inawaka Wakati mwingine jua lilikuwa linawaka kisha lina likafunikwa na mawingu na baridi likahisio Hali hii ilionyesha wazi kuwa mvua ilikuwa inakaribia kwa ni mabadiliko ya joto na mawingu ya liongezeka jioni ilipofika saa kumi na moja na nusu mvua ilianza kunyesha mvua ile ilileta baridi zaidi na kuifanya hali ya hewa iwe ya unyevu unyevu ingawa mvua ilibadilisha mipango ya baadhi ya watu pia ilinisaidia kupunguza joto wa mchana na kufanya mazingira yawe safi na yenye utulivu Kwa ujumla hali ya hewa ya leo imekuwa baridi asubuhi, jua kali, mchana, mchanganyiko wajua na baridi alasizi na mvua jioni na siku ilio dhirisha mabadiliko ya hali ya hewa kwa hatua mbalimbali na hata kuonyesha jinsi mazingira ya navyoweza kubadilika ndani ya siku moja.

Uwezo gani ungependa? Mimi ningependa uwezo wa kusafiri haraka bila kizuizi. Kwa mfano ningependa kuhamia kutoka nyumbani hadi shuleni au kazini kwa sekunde tu. Hii ingepunguza muda mwingi ninaotumia kusafiri. Hasa siku za asubuhi zinazokuwa na trafiki nyingi. Badala ya kutumia saa nyingi, njiani ningepata muda wa kufanya mambo mengine muhimu kama kusoma, kujiburudisha au kuwa na wakati wa familia. Uingiliano na marafiki na familia ungekuwa rahisi zaidi, hata kama marafiki wangu wapo mbalimbali au familia iko mijini tofauti ningepata kuwasilishi kwa haraka bila kuwa na wasiwasi kwa muda wa safari. Hii ingekuwa kuwa karibu na wapendwa wangu zaidi na kuimairisha uhusiano wa karibu na watu wa muhimu katika maisha yangu. Uwezo huu ungenisaidia kuona sehemu mbalimbali za dunia kwa urahisi. Ningependa kuhamia nchi kutoka jiji hadi jiji nchi hadi nchi bila matatizo ya usafiri Nikifikiria kuona mlima ya Everest maziwa ya Tanzania au ufuko ya Maldives Kwa sekunde chache tu hii ingekuwa njia ya kushirikiana na kujifunza kuhusu tamaduni za mazingira mbali mbali bila kizuizi.

Unafanyanje kazi ya ushirikiano na wengine Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine siyo kwa sababu ni lazima tu Bali kwa sababu ninaona dhamani kubwa ya kushirikiana na wenzangu ushirikiano ni msingi wa mafanikio katika eneo la maisha kazi, shule, au hata shuguli za kijami bila ushirikiano kazi inaweza kuwa ngumu, muda mwingi unahitajika na matu na pia matokeo haya kuwabora. Kwa hiyo, kila wakati ninapokuwa sehemu ya timu, jihujitahidi kushirikia kwa mbidi na kwa mwio mkunjufu. Ushirikiano husaidia kufanikisha kazi kwa haraka na kwantia usahihi. Wakati kila mtu anashirikia na kila mmoja anachukua jukumu lake na kuzingatia sehemu yake. Hii kufanya kazi kufanyika kwa ufasihi zaidi kuliko mtu moja kufanya kila kitu peke yake kwa mfano ikiwa tunafanya mradi wa shule au kazi zatimu kazini kugawana majukumu kunahakikisha kila kitu kinafanyika kwa wakati na kwa ubora. Pia urukisha ufundisha maandili muhimu. Napata kujifunza jinsi ya kusikiliza wengine. Kuthamini mawazo yao na kushirikiana bila kutoelewana. Kushirikiana bila kutoelewana hii hunifundisha uvumilivu eshima na ustahimilivu ambayo ni mambo muhimu siyo tuu kwa kazi bali pia kwa maisha ya kila siku Ninapo shikiriki wengine ninaelewa kuwa kila mtu ana ujuzi wake wakipeke na viema kuunganisha nguvu zetu ushirikiano huwangeza ubunifu na maamuzi bora Wakati wazo la kila mmoja linashirikwa tunapasa cha tuluhisho umpia na binu za kipeke. Ambazo mtu mmoja peke yake asie zifikiria. Usirikiano unapanua mawazo yangu unafanya nipate maoni tofauti na unisaidia kufanya maamuzi ya uangalifu zaidi. Hii ilafanya kazi zetu kuwa bora na matokeo yake kuwa mazuri.